Unashambuliaji mabadiliko kazini. Kwanza nikukubali usipo kubali huna kitu utafanya. Pili, ni kujua kilicho kuleta kazini. Eee, unasimama na kazi yako, wewe fanya kazi yako, mamboya mabadiliko, achana nayo. Jambo kuu ni kukubali, na jambo la pili ni kufanya kazi yako. Jambo la tatu ni kukuwa katika uhusiano mzuri na mabadiliko na wenye mabadilko.

Niambie kuhusu mahali unapoishi, mahali napoishi, naishi nyumba kukodisha, naishi karibu na barabara. Nilihamia hapa mwaka ulio pita, eneo langu nilipenda kwa sababu nina marafiki wangu kwenye eneo hili. Ndiyo, ni salama, napapenda mahali napoishi, kwa hivo, nafeel raha moyoni.

Juisi gani ya matunda ninayopenda? Napenda juisi ya matunda ya maembe. Maembe ni mengi sana huko kwetu. Kwa hivyo napenda juisi yake kwa kuwa ni tamu sana. Juisi ile ina manufaa ya kiafya. Itakupea afya nzuri, utasikia vizuri, hautaenda kumwona daktari. Juisi ya maembe naipenda kwelikweli.

Najilindaje kutokana na vitisho vya mtandao. Kwanza kabisa, mimi huwa sichangii mahali ambapo sijui ni wapi. Pili nikiona mtu ameanza kuchukua huo mkondo wa vitisho vya mtandao naacha kuongea na yeye. Jambo kuu la kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao ni kujipenda. Nikishajipenda, mwambo mengi naondokea jambo ambalo si lako, unaondokea wewe soma, achana nayo. Usibishane na mtu. Kwa sababu kubishana ndio inaletanga vitisho.

Najistawisha vipi wakati wa likizo, wakati wa likizo mimi hupenda kutembelea marafiki ambao hatujakutana kwa muda mrefu. Napenda pia kufanya mambo tofauti tofauti, yatakayonifanya nikuwe siko, siko mtu ambaye hana kitu cha kufanya, napenda kujiingiza katika shughuli tofauti tofauti, lakini wakati mwingi wa likizo, napenda kutembelea marafiki wangu.